Tukio lilio la muhimu zaidi katika maisha yangu. Ni lile la kuezesha watoto wa familia zisizo jiweza kupata chakula, mavazi na elimu. Ningependa sana kuwa na muda mzuri wa kueza kusaidia jamii zisizojiweza.

Mimi hushambuliana na mabadiliko kazini kwa kujiweka kipaumbele nikijua kwamba kila kazi lazima iwe na changamoto zake. Ya kwanza ni kujizoesha, kushika kazi haraka, kutia bidii mahali kila mahali kazini mwangu. Pia ni kujiamini na kujua hakuna jambo lolote lenye ni ngumu ama linalonishinda kufanya nikiwa nimemweka mungu kwanza.